Najifurahisha kwa kucheza magemu, kwenye simu hizi ni moja kati ya vitu ambavyo huwa nikiwa na furaha huwa napenda sana kuicheza ya huwa napenda sana kujifurahisha kwa kucheza magemu sana au muda mwingi sana nikiwa na furaha huwa napendea sana kucheza magemu na vitu vingine kama hivyo ila muda mwingi huwa napenda kucheza magemu.

Mimi napendelea mwanga mkali tokana pia kuna mara moja nishai kuwa affected na macho kwa vitu vingine sioni, kwa hiyo natumia sana mwanga mkali ili kuweza kuona vizuri, niweze kupata uoni mzuri.

Msimu ambao nimeupenda mimi ni ya kipindi kile cha masika ni kipindi ambacho kinakuwa na hali ya hewa nzuri lakini pia inakua ni ya kupendeza sana muda mwingi kwa hiyo ni kipindi ambacho mimi nimekuwa nikikipenda na nikifurahia sana nimekua nikitumia kipindi hicho sana pia nikikutana marafiki zangu wengi mno Ndiyo.

Ndiyo, mimi napenda hadithi cha ajabu, hizi hadithi ndani yake zinakuwanga na mafunzo mtu labda mfano, kuna mambo fulani yalishai kutokea, mtu fulani alikuwa hivi na hivi, alikuwa labda na wezo fulani hadithi zinakuwaga na mafunzo ndani yake kumfunza mtu pia kwa kuwafunza watu jinsi ya kuishi na kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha.

Nikitazama nje naona mandhari nzuri sana ya kijani yenye kupendeza ya kuvutia miti mizuri maua yakupendeza yenye kunukia inatoa harufu nzuri sana lakini pia nikitizama pembeni naona, wasafiri mbali mbali, wakienda maeneo mbali mbali, maana ninapokaa ni karibu sana na barabara yenye kupitisha wasafiri.

Naboresha michakato yangu ya kazi kwanza kwa kuweka ratiba nzuri lakini pia kwa kuweka mikakati thabiti itakayonifanya mimi niweze kufanya vizuri kwenye kazi yangu pia kupata mashauri kutoka kwa wengine na watu ambao wameeza kufanikiwa zaidi katika kazi ambayo inafanana na ya kwangu. Nikifuata mashauri yao wao wanafanyeje mpaka wakaeza kufanya kazi vizuri au kazi zao kwa nini zimekuwa bora sana.

Napenda kutembea kwenye maeneo yenye mto mzuri maeneo yenye miti mingi, maua, hayo ni maeneo ambayo huwa napenda sana kutembelea maeneo ynye vivutio vya wanyama ambao yanatunza wanyama kwa maeneo napenda sana kutembelea maana ni kitu ambacho tu ninakipenda.

Ninapanga kazi zangu kwa kuandika ratiba ya siku nzima. Kama ni jumatatu, ninaandika ratiba ya siku nzima ya kwamba asubuhi, nitafanya hiki, nitafanya hiki mchana, nitafanya hiki mchana. Mpaka siku nzima inaweza inaenda kuisha hivyo ndivyo jinsi ninavyopanga kazi zangu kwa kuziandika katika ratiba.

Ndiyo, mara moja moja huwa nanunua vitu kwa kutumia simu, kwa kulipa kwa simu, lakini pia kwa kuagiza baadhi ya bidhaa kupitia simu, napiga simu naletewa, ila sio mara nyingi sana, ni mara chache sana, mfano kwa wiki hata mara moja huwa nafanya hivyo, ila sio kwamba ndio utaratibu wa kila siku wa maisha wa kununua vitu kwa kutumia simu hapana.

Ninafanya mazoezi ya mwili mara mbili kwa siku. Asubuhi nikiamka kabla sijaenda kuoga hukuwa na shughuli nyingine za kila siku. Huwa ninafanya mazoezi. Lakini pia jioni nikisha toka kwenye kazi mbali mbali. Lakini pia huko chuoni. Kwa kabla sijalala nafanya mazoezi, kisha naenda kuoga, hivyo huwa nafanya mazoezi mara mbili kwa siku.

Napenda sana kukaa na familia yangu na tukapigia story. Napenda sana kuhusisha kazi zangu na familia yangu. Ili kutambua nao pia wana mawazo gani. Ila muda mwingi sana huwa napenda sana kukaa na familia yangu. Tukapiga story tukaambiana kitu gani hiki na hiki. Hiki na hiki. Kufahamishana mambo mengi sana ambayo tulikuwa tuya tuya tambui.